Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha bibilia. Ndio hiki ni kitabu ambacho kimenisaidia. Kumjua yesu, kumjua mungu, kumjua roho mtakatifu. Hiki ni kitabu ambacho wakati wowote ninahitaji usaidizi. Naenda nakisoma na narudi sawa nasikia vizuri tena asante.

Jioni nikitoka kazini, kitu ya kwanza nachofanya nikuingia bafu. Kuoga ndo nieze kutoa uchovu wa siku. Lafu, baada ya hapo naingia jikoni, natayarisha chakula cha jioni. Nakula pole pole, nikitizama vipindi vinavyonifuraisha, lafu baada ya hapo naingia kitandani na kulala.